Napenda sana watu wanye waminifu, heshima na uwazi wa mawazo kusababu tabia hizi hujenga mawasiano, imara na mazingira mazuri ya kushirikiana. Pia na watamini wanao sikiliza wengine kwa makini, wako tayari kujifunza na wanoonyesha huruma hata wanapo kutana na tofauti za maoni. Zaidi ya yote napenda watu wanao chukua wajibu kwa matendo yao na kujitahidi kufanya ilio sahihi hata pasipo kushinikizwa.

Ninaweza kuzungumzia siasa kwa mtazamo wa kielimu na wakujenga. Hasa inapohusu sera, utawalabora na athari zake kwa jamii. Lakini napendelea mazungumzo yenye heshima na hoja zenye msingi kuliko mabishano ya kihisia au ya kugawanya watu. Kwangu, siasa zinakuwa na maana zaidi zinapotumika kuelewa matatizo ya jamii na kutafuta suluhisho. Badala ya kushindana au kushawishiana bila kusikilizana.

Ndiyo, napenda sana kuvaa kofia na nimeifanya kuwa sehemu ya mtindo wangu wa kila siku. Mbali na kunilinda dhidi ya jua kali au baridi. Kofia hunisaidia kujisikia huru na nikiwa nimepangwa vizuri. Hata siku ambazo nataka mwonekano rahisi. Nachagua aina tofauti kulingana na shugli au mazingira. Kama kofia ya mchezo nikiwa nje au kofia ya kawaida ninapotoka na marafiki.

Sina ndege wa kufugwa nyumbani, lakini na wapenda sana kwa sababu ya uimbaji wao, rangi zao nzuri. Mawai kuona watu wa kifuga ndege kama kasuku au kanaria, na inonekana ni jambo la kufurahisha lakini pia linaitaji muda na uangalizi wa karibu. Ndege huitaji mazingira safi, chakula sahihi, na nafasi ya kutosha ili wabaki na afya njema. Ingawa sina mmoja kwa sasa, naona ufugaji wa ndege unaweza kuwa burudani nzuri kwa mtu anayependa utulivu na asili.

Sijawai kulima moja kwa moja lakini ninafahamu vizuri shughuli za kilimo na umuhimu wake. Najua kilimo kinahitaji uvumilivu kupanga vizuri na kujifunza kutoka kwa mazingira kama hali ya hewa na udongo. Watuwengi hupata furaha na kuridhika wanapoona mazao yao ya kikua. Na kilimo pia hufundisha nidhamu na kuthamini kazi ya mikono. Ingawa sijawai kushika jembe mwnyewe na heshima kubwa kwa kulima na mchango wao katika jamii.

Mara nyingi nakaa hadi karibu saa sita au saba usiku kulingana shughuli za siku hiyo. Nikipata kazi nyingi za kumalizia, kusoma au kutafakari kuhusu mambo binafsi. Mara nyingine nakaa hadi kidogo kabla ya usiku kuisha kabisa. Hata hivyo, nikila nimechoka sana au kesho kuna shughuli ndefu. Hujitahidi sana kulala mapema ili kupata usingizi wa kutosha na kuamka nikiwa na nguvu na mtazamo chanya.

Wakati wa furaha, ninajifraisha kwa njia mbali mbali zinazoongeza isia za utulivu na raha. Mara nyingi napenda kutembea nje au kuenda mahali penye mandhari zuri. Kusikiliza muziki unaonifraisha na kuwa na marafiki na familia yangu. Pia napenda kusoma kitabu kizuri au kwangalia filamu zinazo ongeza msimuko wa furaha au kufanya shuguli za mchezo ambazo zanifanya njizikie hai na mwenye nguvu.

Napendelea kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu ni rahisi, haraka na inatoa mwongozo wa wakati halisi GPS husaidia kujua njia sahihi, kuepuka foleni au barabara zilizo kizuizi, na pia inarahisisha kupanga safari kwa muda na mbali. Hata hivyo, napenda pia kutumia ramani ya karatasi wakati mwingine. Hasa ikiwa nataka kujifunza mji au eneo kwa kina.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa njia ya kuwa na familia na marafiki, kushiriki chakula kizuri na kufurahia sherehe pamoja. Kila siku kuu huwa na mapambo ya kipekee kama vile viti, vya rangi, taa na vyakula maalum ambavyo huongeza furaha. Mara nyingi tunapanga michezo, muziki na shughuli za kushirikia na ili kila mtu aungane na kufurahia siku hiyo. Zaidi ya hapo, napenda pia kutumia siku kuu hizi kufikiri ju ya mafanikio, kushukuru na kupanga malengo mapia.

Kila asubuhi ninapo amka, napenda kuanza kwa kujiandaa kimwili na kiakili. Kwanza wa uamka na kufanya mazoezi madogo na kupumzika kidogo ili kuamsha akili. Baada ya hapo, uoga na kufua meno. Kisha kufanya chakula cha asubuhi ikiwa ni lazima. Mara nyingi napenda kutumia muda kidogo kusoma au kupanga ratiba ya siku. Ili nijue ni kazigani muhimu za kuanza.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbalimbali zinazo ongeza uelewa na uzoefu wangu. Kwanza napenda kusoma vitabu, makala au mafunzo mtandaoni ambavyo vinatoa ufahamu wa kina na wa hatua kwa hatua. Pia napenda kuona na kushiriki vitendo vya moja kwa moja kama majaribio, warsha au mafunzo ya vitendo.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki mara kwa mara, hasa wakati ya burudani au kupumzika. Napenda zaidi gitaa kwa sababu ni raisi kubeba na linaweza kutumika kuimba au kuchuza muziki wa aina mbalimbali. Kupiga chombo cha muziki, kuna nifanya na jisikia huru, kuburudika na kuonyesha isia zangu kwanjia na ya sauti. Zaidi ya hapo, kuna nisaidia pia kuboresha umakini, vumilivu na ustadi wa mikono.

Wakati wa mgogoro na mtu, napenda kwanza kutulia na kusikiliza upande wa pili kwa makini. Badala ya kuanza kwa hasira, hujaribu kuelewa tatizo sababu ya mgogoro na hisia za mtu mwingine. Kisha napenda kusema mawazo yangu kwa heshima bila kumlaumu na kutafuta suluhisho la pamoja. Mara nyingine kama mgogoro ni mkubwa, hujitahidi kutoa muda kidogo kabla ya kuzungumza. Ili kila upande upate utulivu wa akili.

Ndiyo, napiga kura kila wakati niweze kushiriki katika maamuzi ya kidemokrasia na kwenyesha isia zangu kuhusu maswala ya naugusa jamii. Kwa kaaida, hujua wagombea au sera kwa kusoma tarifa, kusikiliza hoja na kujifunza kwa kina kabla ya kuamua. Napiga kura kwa heshima na kwa makini. Nikizingatia maslahi ya pamoja badala ya maslahi binafsi.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa muhimu za kila siku. Huwa natumia kupiga simu, kutuma ujumbe na kutumia mitandao ya kijamii kuwasiliana na marafiki, familia na wenzangu. Pia hutumia kusoma habari mitandaoni, kupanga shughuli zangu kupitia kalenda na vikumbusho na kujifunza mambo mapya kwa kusoma makala au kutazama video za elimu.

Napenda kuamka najua kwa sababu kuna nipa mwanzo mzuri wa siku, nikiwa na nguvu na utulivu wa asubui. Kuamka mapema kuna nisaidia kupanga shuguli zangu vizuri, kufanya mambo muhimu kabla ya kelele za siku kwanza, na kupata muda wa kujitunza kama kufanya mazuzi mapesi au kutafakari. Hata hivyo, ulala mapema pia ili kuaha kikisha napata usingizi wa kutosha, na kwanza siku inafuata nikiwa nimepumzika vizuri.

Mara nyingi ninaenda mahali paibada mara moja au mara mbili kwa wiki, kulingana ratiba yangu na shughuli za kila siku. Kwa kawaida, napenda kuhudhuria ibada ili kutafakari, kuungana na jamii na kupata faraja ya kiroho. Zaidi ya hapo, mahali paibada pia ni sehemu nzuri ya kutulia, kuomba na kujenga maadili mema.

Napendelea viatu ambavyo ni vyepesi, vyenye faraja na vina vyofaa kwa shughuli mbali mbali. Kwa mfano, napenda viatu vya michezo ninapokuwa nje au nikitembea. Kwani vinasaidia miguu yangu kupumzika na kudumisha usawa wakati wa kutembea. Kwa kazi au mikutano rasmi, napendelea viatu vya ngozi au vilivyo na muundo rahisi ambavyo vinaonekana vizuri na vinanifaa kwa muda mrefu.

Kila siku kabla ya kulala, napenda kutulia na kuandaa akili na mwili kwa usingizi mzuri. Kwanza huondoa vifaa vya kilektroniki na kupunguza muanga mkali ili akili ipate kupumzika. Baada ya hapo, hujipanga kwa kuoga au kuosha menu. Kisha mara nyingine napenda kusoma kitabu au kufikiria mambo mazuri ya siku ili kuondoa mawazo mabaya.